Mimi ni mzaliwa wa kitale, mahali ambapo kuna uzao mwingi sana wa mbegu tofauti tafaiti, ya mimea tofauti tafauti, na mahali ambapo kuna mea mahindi mengi sana ambapo huwa inalisha nchi nzima kwa chakula, na ni sehemu ambayo pia ufugaji wa wanyama tofauti tofauti unafanyika haswa ngombe ambayo wanatoa maziwa kwa wingi ni hapo ndipo nimezaliwa. Na mahali ambapo nimezaliwa ni mahali pakipekee kwa sababu kila mtu huwa anakuja kujionea jinzi. Iyo sehemu imebarikiwa kwa mashamba makubwa. Na kando na mashamba makubwa ni sehemu ambayo ilitengwa kwa sababu ya kufanya ukulima wa nchi. Kwa sababu ni sehemu yenye ikona rotuba na ni sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya kukuza vyakula tufauti tafauti ambayo vinatumika kulisha inchi yetu zima. Na mahali ambapo nimezaliwa kuna mashamba mazuri ambayo huwa yanatumika pengine na viwanda kubwa kubwa katika kukuza mimea tofauti tofauti kama vile mbegu aina tofauti tofauti pia huwa inatumika kuguza maua na miwa ambayo inatumika kwa makampuni kushaga ndiposa hitoe sukari. Na pia mahali ambapo nimezaliwa ni mahali pa kipekee kwa sababu mvua hunyesha mingi sana kuliko sehemu zingine zote za inchi. Na mimi kitu ambacho pengine kilinivutia kuhishi huko kwa sababu sisi tulipatikana tumezaliwa huko. Mababu zetu ndio walikuja wakifanyia kazi, wazungu wakati wa ukoloni na wakabaki kule nasi pia tukazaliwa tu kwa hizo mashamba. Ni kwa sababu mashamba menyewe ni mazuri na mashamba yana rotuba na yanatuoa vyakula kwa wingi sana. Alafu kitu kingine ambacho kili kuwa kina nifurahisha kuanzia utotoni ni ile ku kuwa na fedha mingi kwa mfuko kwa sababu ya vyakula ambavyo viko huko. Kila mara pengine tungeenda kuuza vyakula tofauti tofauti kwa sababu vyakula viko kwa shamba kuanzia pengine mwaka uwanze mbaka mwisho wa mwaka. Sasa hakuna siku ambao unakosa pesa mfukoni. Alafu mahali penyewe pako na mashamba ambayo yamefuga wanyama wa mwituni kama mahali ya mbuga ya wanyama ambapo watu wanatoka pembeni zote nchini na inje inchi hata watalii kukuja kujionea jinzi hilo mbuga la wanyama ni kubwa sana na limewaweka wale ndovu. Watu wanatamani kuja kujionea jinzi ndovu wanakaa, jinzi wanajiendeshe katika ule mstuni ndiposa wajionee vile wanakula nyasi na vile wanafanya kila kitu. Alafu kitu kingine ambacho kina nipendeza na ule muji ni muji wa biashara ya mavuno mengi mengi kama mahindi, maharagwe, maziwa. Na watu huwa wanakuja sana na maroli kubwa kubwa kuja kusanya ile chakula ndiposa wapeleke pembeni zote za inchi. Na ni mahali ambapo watu huwa wanapenda hata kuja kuzuru ndiposa wafunzwe jinzi ya ukulima na jinzi ya ufugaji wa mivugo mbali mbali kwa sababu ukulima huko ndio kitu kikubwa sana ambacho kinaletea watu wengi fedha na hata kando na fedha inawaletea watalii ambao wanakuja kujionea jinzi ukulima inafanywa. Na ni vipi wanafaulu kulima mashamba makubwa. Makubwa wanatumia mashine gani hapo ndipo nilizaliwa. Na pia hapo mahali ni mahali ambapo mtu ata aezi kuwa na hamu ya kutoka. Kwa sababu mimi mwenyewe siwezi hama kwa ule muji kwa sababu ya rotuba ya shamba alafu hali ya hewa ni safi na mahali penyewe pana ruhusu mtu yoyote kutoka pembeni zote kukuja kukaa na kuna amani na kuna utulivu na usalama mkubwa sana katika.

Mimi kibinafsi napenda kuenda madukani haswa kila wikendi. Kwa sababu wikendi, ipo huwa nakuwa na wakati mzuri, wa kuenda kufanya pengine kununua vitu ambavyo vinatakina nyumbani. Na huwa nahakikisha nanunua vitu ambavyo vinanisukuma mpaka wiki iishe kama ni maziwa, nahakikisha nimenunua maziwa ya kutosha ambayo itaniwezesha kumaliza siku tano. Kama ni sukari nahakikisha nimenunua sukari ya kutosha ambayo, itanifikisha siku tano. Na kuenda pengine madukani ile wikendi ni ambapo huwa nakuwa na muda mzuri sana. Wa kuenda hata kujionea vitu tofauti tofauti. Kama nataka kuongeza pengine nguo niko na muda mwafaka na muda wa kutosha. Hata wa kuzunguka ni chague nguo iliyo mzuri zaidi na pengine yenye bei nafuu. Na mara mingi, hiyo ndiyo inakua wakati wangu mzuri wa kuenda hata pia kujionea vitu tofauti tofauti na hata huenda kujinafasi kwenye sehemu za starehe kwa maduka makubwa makubwa ambapo wako na kila kitu huko ndani wako na ile mashine pengine ya kukanda mwili. Wako na pengine hata mashine ya kuosha macho na wako na mashine hata pia ya kufua nguo kama niko na nguo mingi ambayo sitaweza kufua kama pengine pale ambapo naishi niko na niko na zile nguo ambazo ni mzito za baridi sasa huwa napeleka kule pia zinaoshwa wakitumia mashine na wikendi huwa ni siku yangu nzuri sana kuenda madukani kwa sababu maduka ambazo mimi huenda ile wikendi huwa zina zinaweka bei ya vitu vinarudi chini kwa sababu watu wengi sana huwa wanakuja kununua siku za wikendi ndiyo maana mtu kama anataka bidhaa safi sana sana huwa napata siku ya wikendi kwa sababu hapo ndipo huwa analeta bidhaa vya kutosha kwa sababu ya kukidhi mahitaji ya wateja wote ambao watakuja kwa sababu wateja wengi huenda wanafanya kazi kwa makampuni tofauti tofauti, sehemu tofauti tofauti na hawana muda wa kukuja pengine siku ya wiki sasa siku ambayo huwa nakua na muda mzuri wa kukuja kununua vitu vya nyumba na vitu tofauti tofauti ambavyo nataka kutumia na kuwa ni siku ya wikendi pia huwa nafurahia kuenda madukani siku ya wikendi kwa sababu hapo ndipo utaenda ukutane pengine na marafiki yako ambao umesoma nao. Utaenda ukutane na watu tofauti tofauti. Utaenda uunde urafiki na watu tofauti tofauti. Na hata pia utaenda ujione mambo mengi kwa sababu yale maduka makubwa makubwa ambayo yako na kila kitu. Siku ya wikendi ndi inakuanga wakati mwafaka na wakati muzuri. Pengine wa kutafuta vitu ambayo navihijitaji kwa sababu siku ya wiki inakuwa ni vigumu kidogo. Nakumbuka hapo nyuma nilikuwa naenda madukani siku ya wiki, na nilikuwa nafika kama nimechoka, nimetoka kazini, hata niki nikinunua kitu, sininunui kitu, ambacho pengine nilikuwa natamani kukinunua kizuri kwa sababu sina hata muda wa kukaa pale madukani ama ni kitafuta kitu ambacho pengine moyo wangu ulikuwa unataka. Lakini nikaketi chini nikasema ni muda gani ambao nitakuwa nautenga. Angalau nikienda pengine madukani na sehemu kubwa kubwa ambapo wanauza bidhaa tofauti tofauti nitakuwa napata muda mzuri. Nikajiambia nitakuwa na naenda wikendi kwa sababu siku ya jumamosi huwa ni siku ambayo ni siku yangu ya kupumzika na jumapili. Sasa hapo niko na muda wa kutosha ata wakuenda kujitaftia kitu ambacho nakipenda, kitu ambacho mwe wangu unapenda kwa wakati rahisi. Kwa sababu hapo niko na siku nzima ya kutafuta kitu ambacho ningenunua kizuri kinisaidie pengine kwa siku tano. Alafu mara mingi mingi huwa nahimiza marafiki zangu. Si vizuri kila siku unaenda dukani ama kila mara huko dukani unaenda kununua vitu. Ni vizuri kukaa chini kujipanga na hata kama nu kuenda kununua zile bidhaa ambazo unahitaji. Iwe unainunua mara moja na mingi ambaye itakusukuma pengine kwa muda mrefu ndiposa uweze kurudi madukani. Kwa sababu ukienda huko kila siku utakuwa unaharibu pesa na utakuwa unaona pesa zako zinaenda wapi. Hivyo ndivyo.

Kiamshakinywa ni kitu cha muhimu sana, hata vile wanasayansi, wanasema mtu ambaye hakuli kiamshakinywa hua anahatarisha afya ya mwili wake sana. Sasa kiamshakinywa mimi huwa nakipea kipaumbele kwa sababu ni kitu ambacho huwa kinanisaidia kuanza siku yangu vizuri sana. Sasa mimi kila asubuhi nikiamka huwa nafanya kwanza kazi za nyumba, nipige deki, nifanye zoezi, baada ya kufanya zoezi, nikuje nihakikishe vyombo ambayo pengine nilivitumia jana nikila chakula nimevingarisha, vimekuwa safi, halafu nianze kuandaa kiamshakinywa. Na mimi kiamsha kinywa ambacho ni cha pekee sana kwa sababu huwa napika chakula mbayo pengine imezingatia lishe, chakula ambayo iko na vitamini, iko na proteini na ikona kila kitu ambacho kinahitaji mtu ale. Na ata pia matunda pia huwa ni baadhi ya vitu ambavyo huwa nakula asubuhi kabla ata niende kazini. Na mara mingi mimi huwa napika chai. Chai huwa ni kitu muhimu sana kwangu asubuhi kwa sababu huwa inanisaidia ata niwe na nguvu na nikuwe mtu. Ambaye anafanya kazi kwa urahisi kwepesi na nikuwe mchangamfu. Chai bila chai mimi huwa sikui mchangamfu. Sasa mimi kila asubuhi huwa naandaa pengine kama nimepika viazi vitamu ama ndizi lakini mara mingi huwa napenda ndizi, viazi vitamu, halafu nihakikishe nimepika ata mayai. Sasa hiyo yote nikila asubuhi huwa yananisaidia hata wakati mwingine kukula pengine chakula cha mchana inakuwa kwangu ni gumu kidogo kwa sababu huwa nimeamkia chakula cha asubuhi na nimeshiba sana. Na mimi kila mara imekuwa ni kama desturi yangu kuhakikisha nakula vizuri asubuhi. Kwa sababu hata ukiona hawa wanasayansi wanasema mtu ukitaka uwe na nguvu uwe mchangamfu uwe mchapa kazi kwa haraka ni lazima ule vizuri uhakikishe unazingatia lishe bora. Kwa sababu lishe bora, si kitu cha kuchezea. Kama unataka kufanya kazi yako, ukiwa na nguvu, ukiwa mtu ambaye hababaiki, sana kazini, pengine akifika huko, anaanza kupiga miale, kwa sababu pengina hakukula chochote asubuhi, hapo ndipo inatakana kuzingatia sana. Ndiposa ukuwe na afya nzuri hata kazini, unapoongea, unaongea na ujasiri kwa sababu unajua mwili uko sawa. Na kidogo tu hapo nyuma babu yangu alikuwa ananiambia kila mara. Kijana yangu ukiamka asubuhi si lazima ukuwe eti unakunywa chai kila siku, ati unakunywa chai pekee yake pengine na mkate halafu useme hiyo ni kiamshakinywa. Akaniambia hapana. Kiamshakinywa, mtu yapaswa kulingana ata na wasayansi na vile wazee wetu walikuwa wametuambia mtu yapaswa ale kitu mzito asubuhi. Kama unataka kufanya kazi yako, ukiwa na nguvu, ukiwa mtu ambaye hababaiki, sana kazini, pengine akifika huko, anaanza kupiga miale, kwa sababu pengine hakukula chochote asubui, hapo ndipo inatakikana kuzingatia sana. Lakini sasa vile babu yangu alikuwa ananiambia, asubuhi ukiamka, hata kama kuna uwezo wa kupika chakula ambacho unakipenda kizuri kabisa ambacho kitakushibisha, ni vyema ukule asubuhi halafu unywe chai. Hapo utakuwa na nguvu sana, hata wakati mwingi, au utakula pengine chakula cha mchana, mchana utakua unakula tu matunda, kunywa maji, itakuwa uko sawa. Lakini asubuhi uwa mimi nahakikisha nimepika. Wakati mwingine napika ugali na pengine mboga ya kienyeji, halafu nakula na mayai, ambapo nikimaliza kukula ugali mboga ya kienyeji na mayai, ama nimenunua pengine nyama ya nguruwe, ama nimechoma nyama ya mbuzi, niamkie asubuhi na ugali. Na mboga kienyeji. Hapo huwa inanisaidia zaidi kwa sababu hata mchana mimi nikienda kazini, huwa nakuwa mchangamfu, huwa sikui na uchovu wowote na hata pia huwa inanisaidia katika kutenda kazi wangu unakua mzuri sana kwa sababu mwanzo yanakuanga yametulia na hata huwa sikui na msongamano wa mawazo kwa sababu ya kiamsha kinywa kizuri. Halafu baada ya hapo kila asubuhi huwa nahakikisha nakunywa chai. Chai huwa inanisaidia kukua mchangamfu kwa sababu bila chai mimi huwa sikui mchangamfu.

Kwa hakika kulingana na kazi ambayo naifanya, mimi huwa napenda kuvaa mavazi rasmi kwa sababu mimi huwa nafanya kazi yangu mara mingi kwenye ofisi. Sasa kwa ofisi huwezi vaa mavazi mengine kando na vazi pengine ambalo ni rasmi. Na mara mingi mimi huwa napenda hayo mavazi ambayo ni rasmi kwa sababu huwa inanisaidia pakubwa sana. Na pengine wakati wa kuosha, wakati hata wa kuvaa, unaokena nadhifu, unaonekana ni mtu mwenye unajua ni nini unataka kwa maisha na ni mfano gani ambao unaweka ambao unaigwa na wafanya kazi wengine ama watu ambao unafanya na kazi. Kwa sababu mimi ni msimamizi mkubwa wa kampuni yetu. Sasa huwa nahakikisha nimevaa mavazi rasmi ambayo pia itakuwa inatumika kuonesha kama mfano kwa wengine. Na mara mingi kila asubui nikija huwa naona hata wafanya kazi wengine ambayo nawasimamia tunafanya nao kazi wamerekibisha vitu vingi sana kwa sababu hapo nyuma ulipata mtu anakuja pengine na surwali ambayo haifai kabisa lakini si kukuwa nawafokea ama nawaambia hiyo ni vibaya lakini nilikuwa nawaita pengine kama kwa gwaride nawaelekeza nawaambia si vizuri kukuja kwa ofisi kama pengine umevaa surwali pengine zimekatika katika ama za miundo za kisasa ambazo hazivuti pengine hata watu ambao unakuja kuwashughulikia watakuona na mtazamo tofauti. Na kila mara nilikuwa nawaonya hata pia kuvaa mavazi ambayo haistahili kabisa mtu ambaye anafanya kwa ofisi na si rasmi yaonekane kwa ofisi yoyote ya kampuni yetu. Sasa niligundua mavazi kama suruali, rasmi, shati, rasmi, hata koti, rasmi. Huwa ilikuwa inanisaidia sana katika kufanya kazi kwangu kwa sababu ilikuwa ni kama injili kwa wafanya kazi wote walikuwa wakikuja asubuhi wanaona jinsi nimevaa na nikaona wakaanza kubadilisha mavazi yao moja kwa moja pole pole mpaka wakazoea kwa sababu walikuwa niliona hata wengine walikuwa wanaamua nanunua, suti nzima ambapo wanakuja nayo kazini nilikuwa nawapongeza hata wengine nilikuwa nahakikisha pengine nawapea kitu ya kuwapendeza kama zawadi nasema kila wiki nitakuwa nazawadi mtu mmoja mmoja ambaye amevaa vizuri sana na amekuwa mfano wa kuiga na ameigwa hata na wengine kwa kuvaa vilyema na nilikuwa nahakikisha naeka ahadi yangu sikukuwa nawadanganya hata kidogo nikikuona unavaa vizuri nakuwa tu nakuchunguza kuanzia siku ya pengine juma likianza moaka siku ya mwisho ya juma ilikuwa naangalia jinsi wafanya kazi wangu wanajiendesha ni mavazi gani wamevaa alafu anaye anayevaa vizuri paka juma liishe bila kukanganyika na vitu vingine vivyote ama mavazi mengine basi ya rasmi mimi nilikuwa nampea zawadi sasa ilikuwa ni kama motisha mzuri kabisa ambaye ilinisaidia hata kuto pengine kuwagombanisha ama kuwaita kila mara nikiwaonya kwa sababu wenyewe walikua wanaichukulia ni kama kitu ya kawaida na ni kitu ambacho wanapenda. Alafu kuvaa hiyo vazi rasmi kwangu imekuwa ikinisaidia sana wakati wa kufua inakua rahisi kwangu kwa sababu kufua suruali na shati na pengine koti ambaye ni rasmi ni rahisi kwa sababu wa haichapuki sana naeka tu kwa maji napitisha sabuni kidogo alafu naiosha na inakauka pia kwa wakati. Si kama yale mavazi mengine ambayo si rasmi. Na kuvaa vazi la rasmi pia kuna heshima zake ambao huwa zinaambatana na yale mavazi kwa sababu utakua unaheshimiwa na wadogo wako, utakua unaheshimiwa na wafanya kazi wengine kwenye kampuni. Na hata wale ambao wanakuona pengine wateja wenyu, watakuwa wanapendezwa na jinsi mumevaa, na kuvaa ni nusu ya mtenda kazi. Kwa sababu ukivaa vizuri hata kutenda kazi wako, kila mara unakua mzuri. Lakini ukivaa vibaya unakuja kazini kama umeenda pengine kwa kinywaji, mahali ambapo wanauza pombe, hapo haiwezi saidia sana watu ama mimi.

Mimi nikiwa msimamizi mkubwa wa kampuni yetu, huwa nahakikisha kila mara ambapo mkutano unahitajika, huwa najianda kuhakikisha kuwa huo mkutano utafana sana. Sasa huwa nawaita pengine wale ambao wanasaidia kazi nawaketisha, wanaanza kuniundia hotuba ambayo nitakua, naitoa kwa ule mkutano. Na mara mingi huwa nakikisha ile hotuba ambayo nitatoa itakua inahusiana na mambo ambayo imekua ikiendelea ama vitu ambayo vimekua vikiendelea hiyo wiki. Kwa mfano kila wiki huwa tunakuwa na mkutano wa kufunga pengine hiyo wiki na ni lazima nitaje vitu kadha wa kadha ambavyo nimekua nikiviona wafanya kazi wengine wakifanya. Kama ni wapi wamekosea nirekebishe na vipi inatakikana tuimarike sana katika shughuli zetu ambazo tunafanya pengine kuendesha kampuni yetu isonge mbele bizuri. Sasa ni mawaida kila mara nikiitisha mkutano lazima nikuwe na hotuba nzuri na yale mambo yote ambayo niliyaona pengine tumekosea yatakikana turekebishe huwa nayaweka chini. Na nikienda kwa mkutano huwa nahakikisha nimeandaa ile hotuba nzuri ambaye nimeandikiwa pengine na wasaidizi wangu ambao wanafanya ofisini. Na kila mara huwa nawaita nawaambia pengine kwa hii mkutano tutakuwa na kina nani tutakuwa pengine na mkubwa wetu ambaye anamiliki ile kampuni ya mapana. Na alafu tunaambizana ni nini ambayo hao watu tutawapea baada ya mkutano. Kwa sababu wakikuja kwa mkutano kuna fedha ambayo huwa wanapewa na ni lazima na ni haki yao. Lazima tuwatengeneze na kingine lazima wakija kwa mkutano pengine wapate kitu ya kukula. Hiyo ni kitu ambacho huwa tunapangilia kabla mkutano kufanyika. Kwa sababu mkutano ikifanyika huwa tumepea kandarasi hoteli fulani ambayo huwa inaleta vyakula vya kukula kwa ule mkutano. Sasa ni lazima tukadhirie tuandike chini pengine bajeti ambayo inahitajika kupangilia ule mkutano. Kama ni fedha ngapi zitahitajika kununua ile vyakula watu watakuwa wangapi na ni wangapi hawatakuja. Ndiposa tujue idadi kamili ya watu ambai watahudhuria ule mkutano kabla ya kufanya ule mkutano. Na mara mingi pia huwa tunaketi chini kama tuseme kila mtu kwa mkutano huwa anapata pesa ya ziada kama ya elfu mbili. Sasa huwa tunajiuliza watu watakua wangapi, watumia ujumbe mfupi, alafu baada kutumia ujumbe mfupi natakana wajibu. Wale ambao watajibu wote, inatakikana tunawaorodhesha chini wote, majina zao ndo tujue jinsi tutakua tunawapea fedha zao za kikao ya huo mkutano. Na mkutano huwa unafana sana kwa sababu huwa tumekua tumeandaa maswali ya kuuliza watu na tuna hitaji kupaya majibu kutoka kwao kwa sababu hayo maswali huwa yanatusaidia kujua ni nini tunakosea kwa kampuni, ni wapi inatakikana turekebishe, ni yepi inatakikana tufanye ndiposa kampuni yetu inawiri ama istawi ama ijulikane kwa haraka sana na bidhaa zake ziende kote kote nchni na hata nje ya nchi. Ambapo huwa tunakutana na wafanya kazi tofauti tofauti na ambao wako na akili nyingi sana ni werevu wanajua jinsi ya kupanga maneno. Mahali ambapo pengine kampuni haifanyi mzuri watakuja waeleze, watakuja walete maoni yao jinsi ya kurekebisha na watakuwa na zungumza pamoja nasi kwa sababu hao ndiyo wanajua zaidi kutuliko hata sisi kwa sababu sisi kazi yetu kama mimi mkubwa ni kuwasimamia tu kuwaambia fanya hivi, fanya kile lakini hao ndiyo wako na ujuzi wa jinsi kampuni inaendeshwa. Na hapo ndipo huwa tunagundua vitu vingi sana na tunarekebisha na kupanga mkutano ni kitu ya maana sana kujiandaa mapema kwa ajili ya kushughulikia mambo pengine ya kampuni jinsi yanaenda na jinsi ya kuyatatua ambapo shida inapopatikana kwa kampuni.

Kuna mkahawa mmoja mkubwa sana ambapo huwa napenda kuenda siku ya wikendi, angalau kupumzisha mawazo wakati nimefanya kazi mingi na nataka angalau nijifurahishe na nisherehekee kidogo kwa sababu ya kufanya kazi wiki nzima. Na ule mkahawa ni mkahawa wa kipekee sana kwa sababu uko na maandhari mazuri, uko na hewa safi, uko na mahali pa kuogelea, uko na mahali ambapo nacheza michezo tafautitafauti kama mpira, uko na mahali ambapo mimi ndo nasikiliza nyimbo kwa utulivu na uko na bustani nzuri sana, yenye waridi ambapo ikona maua aina tafautitofauti. Na kwa ule mkahawa ungepata watu kutoka pembeni zote wanakuja kujituliza hapo kwa sababu ukienda kwa bustani ya ile mkahawa utajikuta umepata hewa safi unasikia harufu nzuri ya maua na hapo hata ukiletewa chakula unakula kama unajihisi uko mahali kwingine sana uko mbali na nyumbani. Na uko mahali ambapo pengine si nchini uku nchi ya nje. Ule mkahawa ni mojawapo ya mikahawa ambayo imeunda maandhari yake na imeunda ile mkahawa mpaka ikona sehemu kubwa unaweza dhania uko kwa mbuga kwa sababu shamba la ule mkahawa ni kubwa sana. Na ni mkahawa ambapo ukiijihisi, pengine kuongelea kidogo, baada pengine ya kunywa kinywaji kabla hujakula chakula yeyote, unaenda kwa kile kidimbwi, unaingia ndani, unaogelea, unajifurahisha, unafanya mwili, unakuwa mwepesi, baada ya kutoka hapo ndani, itakuwa msongamano wa mawazo ya wiki nzima imeisha, unaenda unaoga, alafu unaenda bustani. Kule kwenye busani, kuna waridi, kuna maua tofauti tofauti, alafu kuna sehemu ambayo wametengeneza ya watu, kukaa ambako kuna kivuli, kizuri, kimewekwa pale, unapunga hewa safi na harufu nzuri ya maua. Hapo ndipo mimi huwa napenda wakiniletea chakula pale pengine kama ni mbuzi ambayo imechomwa, ugali, mboga ya kenyeji na vinywaji baridi ambayo imetengenezwa na matunda tofauti tofauti hapo kila nakuambia mawazo yenyewe yanatulia na hata vitu pengine ambavyo vilikua vimekusumbua wiki nzima vyenyewe vinatoka. Na mara mingi huwa nakaa kwa ule mkahawa kila wikendi kwa sababu ni mahali pazuri sana. Hata nikitaka kuenda kufanya zoezi, kuna mahali ambapo wametenga wa kufanya zoezi, kuna mahali ambapo wametenga pa kukanda mwili wako. Sasa kama umaliza zoezi, unaenda unakanda mwili kwa mashine, alafu, kuna michezo tafauti tofauti kwa sababu mimi napenda mpira wa mguu, huwa naenda nacheza mpira wa mguu na wale wengine ambao, wamekuja kutembelea ule mkahawa. Na ule mkahawa ukona vyakula vya aina zote, vyakula vingine ambavyo, vinatengenezewa wageni kutoka nchi ya nje. Kama unataka vyakula ambavyo ulikuwa unakula nyumbani pengine kule, uliko unaishi utotoni na mababu zako, watakutengenezea kwa sababu mara mingi nimeenda nikiitisha, chakula ambacho, nyanya yangu alikwa ananipikia, chakula cha kienyeji ambacho, si rahisi kipatikane mjini, lakini nikienda kwa ule mkahawa, wanajua kuviandaa vile vyakula vya zamani, vya jadi, vizuri sana, kuliko ata vile mtu anaweza fikiria. Siku moja, nilienda pale, nikaitisha, nikasema, nataka mniletee ile mboga ambaye inateleza, ambaye nilikuwa nakula utotoni nikumbuke nyanya yangu akikuwa hai. Na mnipike ugali ambayo ni ya wimbi, mtama, imechanganywa na mhogo, alafu na mahindi ya rangi. Wakaniletea hiyo chakula lakini ingawaje ni bei ghali. Lakini ni chakula asili ukila roho unakumbuka mambo ya zamani. Na wale hata ambao walikuwa wanakupikia kile chakula kama nyanya yangu, babu wote nawakumbuka nikila hicho chakula. Kikiteremka polepole alafu waniletee matunda ya kuzaga. Pale nikuwe nateremusha nayo polepole ile juice ambayo ni ya kiasili nakunywa polepole nikipunga hewa safi. Na nikisikia harufu nzuri ya maua ambayo nimekaa kule bustani. Hapo ndipo huwa napenda.

Kwa kampuni yetu mimi ndiyo msimamizi wafanya kazi wote katika kampuni yetu. Sasa mara mingi mimi nilikuwa na jifunza vitu vingi sana kufuatia wale wafanya kazi jinzi wanafanya kazi jinzi wanajiendesha. Kila mfanya kazi hako na mambo yake na kila mfanya kazi hako na jinzi anajiendesha tafauti mmoja na mwingine. Na nikiwa kama msimamizi wao mkubwa nilijifunza vitu vingi kwa sababu kitu ya kwanza ambacho nilijifunza ni mawasiliano. Mwasiliano ni kitu cha muhimu sana ambacho kinaeza kusaidia mtu mwingine yeyote katika kufanya pengine kazi na watu wengine. Kwa sababu maramingi mawasiliano ilikuwa inanisaidia sana kujua ni vipi pengine mtu anafanya kazi. Kwa sababu walikuwa anafanya kazi kwenye idhara mbali mbali. Na kila idhara iko na mambo yake, pengine wengine wako kwa idhara ya kuwakikisha wanaeka alama. Wengine wako kwa idhara ya kuunda kemikali kwa kampuni. Na wengine pengine wako kwa idara ya pengine kushona mzigo. Sasa hii idara nitafauti tafauti na kila idara ikona shida zaki. Sasa nilijifunza jinzi ya kuwasiliana na wafanya kazi kulingana na idara ambayo wako nayo. Kwa sababu usipowasiliana pengine na mfanya kazi ambaye ana pengine changanya ile kemikali za kampuni alafu kidogo umugombanishe ama umuongeleshe vibaya anaeza changanya kemikali hata ikalipua ile kampuni yote na kampuni ikashika moto sasa nilikuwa nikienda kwa idara yenye unafanya kazi nawasiliana na wewe kulingana na kazi ambayo unafanya nawasiliana naacha wewe ndiye unakuwa unamiliki yale maongezi. Kwa sababu mara mingi, ukiachia mfanya kazi akuwe ndiye anamiliki maongezi, atakuwa mzuri sana na atakuambia moyo wake wote, na hata ukimrekebisha, unamrekebisha kwa upendo, unamuambia ungeonaje, ama unapenda tufanye nini, ama ni wapi ambapo umefinywa tuone vile tunarekebisha. Ilifika maali wale wafanyakazi wakanipenda sana kwa sababu tulikuwa tunawasiliana kwa njia nzuri, kwa njia ya unyenyekevu, upole na upendo. Halafu kitu kingine ambacho wafanya kazi wote wanapenda ni mtu ambaye ako na subira. Sasa uvumilivu wangu kwa sababu wengine walikuwa wanakuja kazi wamechelewa, wengine wanakuja kazi pengine wako na mambo tofauti tofauti ambayo huwa inawakumba. Sasa ni lazima uwelewe kila mfanya kazi wako kwa sababu utadhania mwingine hako kwa raha amekuja kazi kumbe amekuwa na maugomvi kwake usiku nzima ama huwenda amepoteza mzazi ama huwenda amepoteza mmoja wapo ya familia yake sasa ni lazima ujue jinzi unawavumilia na unauliza pengine leo mbona umekuja kama umechelewa atakueleza kwa upole na kwa upendo mwambie lakini siku nyingine ukijua utachelewa unapiga simu mapema. Ndiyo tukupangie kazi tukutafutie mtu wa kukusaidia. Alafu kitu kingine ni kukua mtu ambaye una hekima na busara. Mara mingi nimeona watu wengi wanatoroka kazi. Pengine ya kusimamia wafanya kazi kwa sababu hawana hekima na busara. Lakini mimi kwa sababu nilijifunza vitu vingi. Nikiingia kwa kampuni hata nilifunzwa na babu yangu nikuwa mtoto mdogo. Hekima na busara ni kitu cha muhimu sana ambacho kinaweza kukusaidia karika kuendesha kazi yako. Na nilikuwa na waongoza kwa hekima kwa sababu mara mingi utapatana na mtu pengine hako na hasira kali na lazima ukuwe na hekima ya jinzi unaongea na yeye, hauongei na yeye kama vile unaongea na mtu pengine hako na furaha. Alafu mara mingi, pengine watoto wakike ambao wanafanya kazi kwa ile kampuni, uwezi waongelesha kama vile unaongelesha watoto wa kiume. Na maramingi nilikuja kugundua kitu moja, busara ni kitu cha muhimu sana. Wakati mwingi unaezaona kitu, na ujifanye ujaona, na kinasaidia sana kwa sababu ule mfanya kazi. Atakuheshimu, atajua, ata kama nilikosea, unapata wengine wenyewe wanakuja wanaomba msamaha, na uwaambia, ah, haina shida nili, niliona umerekibisha na ata sikukuuliza kwa sababu ulifanya kitu mzuri sana. Kiona umefanya makosa, unayarekibisha, kwa haraka wewe mwenyewe inakusaidia sana katika pengine kazi yako, ikuwe nzuri.

Mimi ni mchezaji bora sana wa mpira wa mguu na nilianza kucheza mpira wa mguu tangia utotoni kwa sababu ilikuwa ni ndoto ya maisha yangu ambayo nilikuwa naona baba yangu aki cheza akicheza na wenzake pia niliona ndugu zangu walikuwa na penda kucheza mchezo wa mpira wa mguu sana. Sasa nikiwa mtoto mdogo nilikuwa naambia baba yangu. Nami pia nataka ni kuwe mchezaji bora kukuliko vile wewe ulikua unacheza ukiwa mchezaji. Babangu alikuwa nacheka ana niambia nautaweza kweli. Hii ni mchezo mojo wapo ambayo lazima ufanyi mazoezi makali sana. Na ukuwe mtu wa kujinyima, stare na raha mingi ndiposa uweze kufaulu kucheza huu mchezo. Lakini mi nikuwa na mwambia hapana. Hiyo ni lazima anda ucheza kwa sababu unapenda ule mchezo wa mpira wa mguu. Na mara mingi nimekuwa nikitamani sana atakuchezea timu kubwa kubwa na vilabu kubwa kubwa vya uingereza, ujeremani, hata ugaibuni. Lakini najiuliza ntafika huko vipi lakini nilianzia chini ambapo nilianza kuchezea atatimu ya shule ambapo nilikuwa nagaragaza kandanda mzuri sana na nilikuwa mchezaji bora ambae alikuwa anafunga mabao mengi sana katika timu yake. Hapo ndipo nilijua kujifunza kucheza mpira ni jambo la busara ambalo lina kusaidia katika kufanya shughuli zako ziwe nzuri sana. Na kwa kucheza mpira nimejuana na marafiki wengi imeniwezesha kuzunguka nchini kote na hata inje ya inje nikenda kucheza ule mpira. Na kumbuka mara ya kwanza nikiitwa kwa katika timu yetu ndakua moja wapo ya wachezaji kumi na moja ambao watenda kuanzisha ule mpira nilifurahi ambapo tulikuwa tunakutana na timu kubwa ambayo imekuwa iki charaza matimu zingine zote. Na hapo nilikuwa nategemewa sana kwa sababu nilikuwa mfungaji wa mabao bora sana. Kwa sababu nilikuwa nikipewa pengine mpira na niko karibu na sanduku. Sikukuwa nakosea hata kidogo kwa sababu nilikuwa nachenga moja mbili alafu na najieka kwa nafasi ya kufunga bao. Na nilikuwa nabisha sana kwa sababu sikukuwa ni mtu rahisi nilikuwa nikishika boli kunyanganywa sasa ndio kazi. Na iyo kucheza mpira ili nisaidia sana ara kujuwana na marafiki zangu ambao wana chezea vilabu kubwa kubwa kule uingereza ugaibuni ambao walichukuliwa tu kwa kufanya bidii, kwa kufanya zoezi nzuri, kwa kukikisha wanaenda uwanjani kila mara kujifunza jinzi pengine ya makinika zaidi katika ugawaji wa mpira. Nata kutuliza mpira. Na ata kukaragaza na kuchenga vizuri. Na kukua mtu ambayo una miliki mpira kila wakati. Hapo ndipo nilijua talanda. Sikitu ya kuchezea. Talanda ni kitu kizuri. Kwa sababu mara ya kwanza mimi kupanda ndege kwa sababu naenda kuwakilisha inji yetu kwa ajili ya kuwachezea mpira. Nilifurai sana kwa sababu tulikuwa, tunapewa, motisha na tunaambiwa mkienda na mrudi na ushindi, utakuwa ununuliwa nyumba, utakuwa una unapewa chochota ambacho unataka, bure bilashi, hapo ndipo nilijua kumbe mchezo wa mpira si kitu ya kuchezea, ni mchezo ambao unaeza badilisha maisha yako, na ukabadilisha pengine maisha wazazi wako, naikabadilisha pia maisha ya jamii yenyu nzima. Na ucheza mpira huko kulinisaidia haswa katika kumakinika katika shughuli zangu ambazo nilikuwa nafanya kila siku kwa sababu nilikuwa mwepesi ambaye nakimbia kwa kasi sana na nilikuwa ni mtu ambaye nawaza kwa haraka sana ambapo nilikuwa ni kiona kuna watu wa tatu mbele na nataka ni funge bao nani lalazima. Lazima ni pange ule mpira, ni ugaragaze, ni chenge na ni kuwe mwepesi waku chomoka hao watu na kuhakikisha bao ambalo nimefunga. Hata mulinda lango akifata, hata lishika ile bao, hata shika ule mpira kwa vyo vyote vile. Na nilifanya hivyo nikawa mchezaji bora ambaye nilitamanika na timu mingi sana walikuwa wakitaka kunisajili wanawakea vikwazo na fedha mingi kwa sababu timu yangu ilikuwa inajua nilikuwa mchezaji bora. Paka nilikuwa na lipwa fedha mingi kuliko wachezaji wengine wote ata nikitaka kuhama wananiongeza fedha.

Mwezi wa kumi na mbili wa mwaka ni baadhi ya miezi ambazo mimi huwa napenda sana maishani mwangu. Kwa sababu kila mwezi wa kumi na mbili, hapo ndipo mambo yote yameshakwisha, ya mwakani, mipangilio yote ambayo huwa mnapanga pengine ya kuenda kujinafasi ama kusherehekea mahali ama sehemu tofauti tofauti. Hapo ndipo huwa mnafunga safari na mnaelekea hiyo sehemu kwa sababu mnakuwa mmefunga kazi zote na ni wakati wa kusherehekea. Na ule mwezi wa kumi na mbili huwa unanifurahisha kwa sababu huwa tunakuwa na matukio tafauti tafauti na huwa tumeweka ratiba jinzi tutashughulikia yale matukio yote mpaka yaishe. Kwa mfano kama huu mwaka mwenye umepita huu tulikuwa na matukio mengi ambayo tulikuwa tumepangilia. Na kila tukio tulikuwa tunahakikisha, tumefanikisha lile tukio na tumefanya vizuri zaidi katika kuzuru mahali pote ambapo tulikuwa tumepangia kuzuru. Kama nakumbuka tulikuwa tumepangia kuzuru mahali ambapo kuna mbuga la wanyama kubwa ambapo tulifanikisha na tuliweza kuifanya vyema zaidi kuliko miaka zenye zilipita zile zingine. Kwa sababu mwaka uliopita tulihakikisha vile tulienda kwa ile mbuga ya wanyama tumebeba kila kitu mpaka ya kukaa huko wiki nzima kuna wakati yenye tulienda hatukukuwa na vifaa vya kutosha lakini mwaka uliopita tulikuwa tumejipanga vizuri sana kuhakikisha tunabeba vifaa vya kutosha ata vya kuenda kupanda mlima, vya kuenda kuishi, vya kupika chakula. Na hata vya kutusaidia katika sehemu ambazo tulikuwa tunakaa kwa sababu kulikuwa na mbu wengi na baridi. Sasa tulihakikisha tumebeba kila kitu ambacho kinastahili mtu anapoenda pengine kukaa kwa msituni ama kwa mbuga la wanyama halafu tulikuwa tumepangia tena ikiwa ni mwezi wa kumi na mbili tulikuwa tumepangia kuenda barahindi ambako tulikusanyana na tukaenda kwa sababu tulikuwa tumebajetia kuenda kule tulienda wale ambao wanapenda kupiga mbizi wakaenda wakapiga wale ambao walikuwa wanapenda kuogelea wakaenda wakaogelea wale ambao walikuwa wanapenda kucheza michezo ambayo inachezwa kando kando ya ufuo wa baharini walikuwa wanacheza kwa ule mchanga ambao ni mweupe sana kama theluji walikuwa wanachezea juu yake wanatembea, wanachukua picha, wanachukua video tofauti tofauti ambavyo itakuwa inatukumbusha wakati tulikuwa tunasherehekea. Na mwezi wa kumi na mbili huwa unakuwa ni mwezi mojawapo wa kipekee sana. Kwa sababu ni mwezi ambao uko na matukio mengi tofauti tofauti na ni mwezi ambao huwa na baraka mingi kwa sababu hata kazini huwa wanawapea fedha za ziada na hata huwa wana wapea zawadi kulingana na vile ulifanya kazi mwakani ama mwaka mzima na wanakuzawadi kulingana na uboraji wa kazi uliofanya. Kama mimi nilizawadiwa pakubwa sana na kampuni ambayo naisimamia kwa sababu mimi nikiwa msimamizi wa wafanya kazi, tulitenda kazi ambayo ilizalishia kampuni mapato mengi sana na fedha mingi. Sasa walinipea zawadi na hata wakanipea tiketi ya kuenda nje ya chi hii mwaka ambapo najiandaa kuhakikisha naenda nje ya nchi. Na kwa hakika mwezi wa kumi na mbili pia huwa inatusaidia sana kukutana na familia, kuzungumza moja mbili, kuhusu, ni mikakati gani tutaeka kama familia kuhakikisha ya kuwa mambo ambayo tulikuwa tumepangilia yanafanikiwa na hata tunaeka mikakati ya kuhakikisha tumemaliza pengine umaskini ama tumesaidia wanafamilia wote ambao hawajiwezi huenda wengine wameshindwa hata kulipia watoto wao karo ya shule tunahakikisha tuna keti chini, tunaambizana na tunafungulia wengine ambao wako chini biashara na tunawasaidia ambao wanaenda shuleni na hawana pengine nauli ama fedha za kujiunga na chuo, hawana, tunahakikisha, tunachanga, tunakaa pamoja. Na tunatafuta mbinu za kusuluhisha hizo shida mara moja na ya mwisho kabisa. Na mara mingi mwezi wa kumi na mbili pia ni mwezi ambao huwa tunaenda pia kufunga mwakani kanisani ambapo Tunamshukuru Mungu kwa uhai, kwa kutulinda, kwa kuwa pamoja nasi, kwa kuhakikisha tuko na afya njema.

Kwa hakika, mimi nikiwa mmoja wapo wa mtu ambayo huwa anatoa ushauri nasaha kwa jamii yetu. Mimi huwa naketi pamoja nao na mara mingi huwa tunafanya mikutano tofauti tofauti kusuhu, jinsi tutajiendeleza, jinsi tutaamka na mipango ambayo itatusaidia kuendeleza maisha yetu yawe mazuri kuliko vile yako. Na mimi mara mingi huwa napenda jinsi tunavyo kutana na jamii tukue na pengine vitu ambavyo vitatusaidia kuendeleza maisha yetu. Kama tulikuwa tumepangilia kujenga vyumba vya kukodesha madi tofauti tofauti ambapo jamii waliitikia hio wito. Na tukasema ni lazima tukue na mbinu tofauti jinsi tutaendesha maisha yetu na jamii yangu wakaitikia ule mwito ambapo wamepangilia ata kwanza ukulima na si ukulima tu ukulima mkubwa ambao utawa wasaidia pia ata katika kufanya shughuli zao za kila siku. Na tukasema kama jamii tunaenda tunaketi chini, tuna komboa shamba kubwa, ama tunaikodi kutoka kwa watu wale ambao wanakodi shamba kubwa kubwa, alafu tunakaa chini, tunapangilia ni vipi tutapata pesa ya kupanda ile shamba, na pia tutapata pesa ya kufanya ujenzi wa vyumba ambavyo ni vyakukodi. Na jamii ikaitikia vizuri sana na hilo ni jambo ambalo limeni furahisha sana kama mshauri na saa wa jamii. Kwa sababu mara mingi huwa naongea nao nawaambia umeona kuna jamii zingine zimeshikana mkono na zika fumbua jinsi ya kufanya biashara. Na hiyo biashara yao imewasaidia mpaka wamefungua biashara sehemu tofauti tofauti kama jamii moja na wanaimiliki na wanaendesha vijana wao wakimaliza shuleni wanafanya pale kazi kama wakubwa mpaka ata hawatoshi tunakomboa vijana kutoka inje na tuna andika vijana kutoka inje kufanya hio shughuli. Na nimekua nikiwaongelesha jamii na nikona wapetikei mwito ambapo tumeanza kuona maono yetu yanaanza kutimia moja baada ya nyingine kwa sababu nakumbuka mwaka jana tulikua tumekodi shamba kubwa sana ya mahindi ambapo tulipata mavuno mara dufu kuliko vile tulikuwa tunajilimia kila mtu pekee yake na hapo ndipo jamii tuliketi chini na tukagundua kumbe tukishikana mkono tunaeza fanya maajabu na tunaeza fanya vitu vingi sana ambavyo vita tusaidia hata kuendeleza maendeleo kwa boma zetu na kama jamii hata kukua na vitu ambavyo vitasaidia vizazi vyetu na hata vizazi vijavyo. Na nimeona jamii pia imekua ni watu wa msaada sana kwa sababu kila mara kama hakuna jambo ambalo limewashika ama jambo ambalo linawaskuma sana huwa wananipigia simu. Tunakuja tunaketi chini. Kwa sababu nilisomea yale masomo ya ushauri nasaha, na washauri, wanakuja na maoni, yale maoni yana wekwa pamoja, wanazungumzia. Kama pengine wanataka kuanzilia biashara zingine na wako na fedha za kutosha, tunakaa chini, tunazungumza. Ni wapi tuta anzisha zile biashara, ni mambo gani tutafanya ili kuzuhia pengine kufunguliwa biashara hiki, fungua pesa, isianguke, na ni nini tutafanya kama hiyo biashara iko geni kwa soko. Lazima tustahimili tukuwe wa vumilivu mpaka watu waweze kujua. Kuna biashara fulani ziko hapo. Ndiposa tuweze kuunda urafiki na watu kwanza. Na ata kuambia watu tunaenda kufungua biashara. Watu wakuje wajione, tupunguze. Bidha ambazo tunaenda kuuza. Zikuwe za bei nafu kidogo. Ndiposa tuweze kuwa miliki, wateja wengi. Na baada ya kuwa miliki ndiposa tuanze kuuza angalau vitu aina zote ambazo tungependa kuuza. Na nimeona jamii imeshikilia hiyo ata tumeamsha chama ambacho kuna mchango fulani huwa tunatoa baada ya mwezi. Ambapo imekua ni mzuri sana ile chama inatusaidia kuendesha mambo yetu ya ndani na inje. Na ambapo mimi nafurahia sana jamii kuketi pamoja na kuazia wazo la kufanya maendeleo. Kwa sababu maendeleo ni badhi ya vitu ambavyo vinasaidia jamii kukuwa na vinaondoa vitina vikwazo na chuki na vitu kama hizo. Na vina maendeleo yakiwa kwa jamii kuna kuwa na upendo, kunakuwa na amani. Kunakuwa na kutembeleana na ata kunakuwa na kuji.

Kwa mara mingi sana mimi huwa mraibu wa kusoma gazeti na nilianza kusoma gazeti nikiwa mtoto mdogo ambapo nilikuwa nasoma magazeti tofauti tofauti ikiwemo taifa leo ambapo nilikuwa nasoma vitu tofauti tofauti kulingana na matukio ambayo yanatokea nchini kote, duniani kote hapo ndipo nilikuwa napata habari tofauti tofauti jinsi mambo yanaendelea kama pengine nikisoma gazeti la taifa leo nitapata mistari tofauti tofauti ambayo inaongelea pengine vichwa ya vitu ambavyo vimetendeka kama vile ajali, kama vile pengine serikali inaendelea vipi, mambo yanaendelea vipi katika kata tofauti tofauti hapo ndipo kuna siku moja nilikuwa nasoma story moja kwa gazeti ambapo nilifurahia sana nikisoma ile story kwa sababu ilikuwa inaongelea jinsi mkulima mdogo alianza ukulima kwa kiwango cha chini na akakuja akawa mkulima mashuhuri ambapo alijulikana sana nchini kote na hata alikuwa anaagiza pengine vitu kutoka nje ya nchi kukuja kushughulikia shamba lake kama vile mashine ya kulima na vitu tofauti tofauti. Na ule mkulima alikuwa anaelezea jinsi amekuwa akiuza bidhaa yake nchi ya nje. Hata alikuwa anapeleka yale mavuno ambayo amepata kule ughaibuni, kule marekani na hata uingereza. Ule mkulima alisema alianza kuyalima aina fulani ya maharagwe ambayo si rahisi yalimwe na watu wengi kwa sababu ya gharama yake. Sasa vile alikuwa analima yale maharagwe ya french beans ilikuwa ni maharagwe ambayo iko na kazi mingi lakini iko na fedha mingi sana na ni fedha ambazo unapata kwa haraka. Sasa alisema alianzia kiwango cha chini ambacho yeye mwenyewe alikuwa amejiajiri kama mkulima. Halafu akafikia mahali alipopata soko nchini, akaanza kuyauza na wenye walikuwa wananunua yale maharagwe wakataka maharagwe kwa kiwango kikubwa. Sasa akaendeleza kukodi mashamba na hata kulima yawe mengi kwa sababu alipata wateja wengi. Ikafikia mahali ambapo wale wateja walimuunganisha na wale watu ambao huwa wanauziwa kule ughaibuni na hata marekani. Ambapo aliamua kuchukua pesa kwenye benki ya mkopo na akatumia ile pesa kununua shamba na hata ingine kukodi shamba kubwa sana ya kufanya ile biashara ya kupanda yale maharagwe. Ambapo alifikia mahali ambapo yeye ndiye alikuwa anapeleka yale maharagwe kule ughaibuni kwa wingi sana na marekani. Akawa mkulima mkubwa ambaye ameajiri watu zaidi ya elfu moja na mia tano na alikuwa anawashughulikia wote wanapata pesa kwa wakati wanapata malipo kwa wakati hapo ndipo alifikia kiwango cha kimataifa ambapo anaweza agiza na anaweza peleka mzigo mkubwa sana ambao hata ulikuwa unapea serikali ile kodi ya fedha mingi sana. Na mara mingi ule mkulima alikuwa anasema ukisoma ile gazeti akisema si lazima upate faida ya haraka lakini lazima ujinyime na ukuwe mwaminifu wa kungojea kwa muda mrefu kabla hujafanikiwa kwa kitu chochote ambacho unafanya pengine mahali popote pale. Na ule mkulima kufikia hapo alikuwa ni mkulima mojawapo wa wanabiashara ambaye ako na uwezo wa kuagiza mzigo mkubwa sana kutoka nchi ya nje na ako na uwezo pia ya kupeleka mzigo mingi sana nchi ya nje kuliko wanabiashara wengine hata ambao wanafanya biashara peke yake kando na ukulima. Na hapo kwa kusoma gazeti ndipo nilijifunza vitu vingi sana kwa kusoma gazeti unapata mashauri na masomo mengi ambayo hata ungeenda shuleni hauwezi yapata. Na hapo ndipo nimeona gazeti huwa zinaandikwa haswa kuwashauri vijana wadogo ama hata wananchi wote wafuate jinsi wenzao wanafanya ndiposa waweze kufanikiwa maishani na hata waibuke mojawapo wa watu ambao pia wanajitegemea kwa kila kitu kwa kufanya kitu kizuri hata kuwasaidia wengine katika biashara.

Kwa hakika mimi hua natumia simu kila saa, arasi kila siku, kwa sababu kazi yangu mingi hua ni ya mtandaoni. Huanatumia simu, natumia laptopu, na arapia huanatumia kombiuta. Ni vitu ambavyo mimi huanavitumia kwa mara mingi sana kwa sababu kazi ambazo nazifanya zinambatana na mtandao. Na maramingi pengine nikikua, nikikiwafunza, pengine wenzangu ambao huanawafunza kwa mtandaoni, huanatumia pengine kombiuta ama laptopu. Ambapo maramingi huwa naketi nikiwafunza, pengine anataka kuwafunza kuhusu, somo fulani, sasa ni lazima, niketi chini, ni wawaundie, jinzi tutakua tuna zungumuza, pamoja nao ni waundie lingi alafu tuanze yale mafunzo yetu ya kila siku sasa mimi kutumia simu ni kitu cha kawaida sana kwa sababu nimeka vikundi tofautitofauti kwenye whatsapp ambapo ua natumia karika kushiriki na watu karika pengine kwafunza, kuegeza vitu ama kuitisha vitu kutoka nji nyingine na ata kufanya biashara. Kwa sababu nimekua nikitumia mitandao tofautofauti kama Facebook kuuza bidhaa zangu pia ambapo nimeka bidato tofautafauti na vyouza kando na kufunza mitandaoni mimi nami ni mwanabiashara mkubwa ambapo huanatumia mitandao kuuza bidhaa zangu. Sasa huanaeka nimeka picha yangu hapo ndani na nimeeka bidhaa tofauti tofauti ambapo nikitaka kuuza bidhaa zangu na zieka tu hapo alafu nayatoa maelezo fupi kusu zile bida alafu zile bida zenyewe zina jiuza kwa sababu watu ambao wako kwenye Facebook kama wako kwenye YouTube watakuwa kipitia wakiona kama ni bidaa ambazo zina wapendeza wanaanza kuagiza na wakiagiza wanapigia tusimu ni maacha arafa na kila kitu hapo na maelezo fupi jinzi ya kunipata wananipigia simu ama wanapigia simu musaidisi wangu ambao huananisaidia upande wa biashara alafu anawaekea mzigo wao unawendea paka mahali ambapo wako. Na kwa kweli kabisa kutumia simu kwangu ni jambo aa kawaida na programu mingi ambazo wanazitumia ni kama bile Facebook, WhatsApp, YouTube kwa kuuza vitu zangu. Nara kwa kufanya mafunzo, huanafanya mafunzo mengi sana kupitia YouTube kwa sababu nimeeka programu, nimeka jinzi naendesha mambo yangu hapo ndani. Sasa watu wengi huawanenda, wanajifunza kutoka hapo ndani. Alafu pia wakati mwingi, huwanatumia simu katika shuguli tofauti tofauti kwa mfano. Kama nikitaka kufanya ile kupigia simu na ni tumie watu wengi, tueze kuongea pamoja na unda tulingi na heka alafu tuanze kujadiliana. Kama tuko na mambo ya kujadiliana, kila mtu atakuwa anatoa maoni na tunasikizana na tunafanya kazi inakua raisi. Kwa sababu pia hua natumia simu katika kufanya kazi zangu za kila siku. Pia kwa ukweli kabisa mimi siezi sema maisha yangu ya naeza kamilika bila simu. Ni vigumu sana kwa sababu kazi zangu mingi ambazo nafanya na zifanya kwa mtandao na nafanya ni kitumia simu, kupiga simu, kushika simu, kwa kikisha na jibu ama na peana ujumbe fupi fupi nikitumia simu kwa watu tofoauti tofauti. Kwa sababu nezaandika tu ujumbe moja hivi alafu kama nataka kuwaekea wanafunzi wangu naandika ujumbe moja alafu na waekea mara moja na zaikea ata wanafunzi pengine miambili ni mewaekea mara moja ujumbe moja na inawafikia kwa dakika moja. Kwa kweli kabisa ukisema uanze kuandikia kila mmoja ujumbe fupi fupi utachukua madakika mengi sana ambayo ingefanywa kwa urahisi na simu maramoja tu. Alafu pia muda mbao mimi huwana tumia simu mimi huana jihisi vizuri sana kwa sababu kazi yangu inakikamilika kabla hata ya mimi kujua na hata maramingi kukutana na watu mbao mimi nawafanya kazi ama nazunguza na ama na wafunza nivigumu kwa sababu natumia tu mwasiliano na simu na tunapatana moja kwa moja na wanafanya kitu ambacho kinastahili nina raisishia pia kazi yangu kwa sababu hiyo inakuwa ni moja wapo ya vitu ambavyo vimenisaidia katika kwa kazi yangu ya mtandaoni.

Kila asubuhi ninapoamka huwa nahakikisha kitu cha kwanza kabisa nanawa uso. Baada ya kunawa uso naenda napiga deki nyumba nzima nahakikisha nangarisha kila mahali, nasafisha kila mahali. Halafu baada ya hapo naosha vyombo ambavyo nilitumia pengine kukula jana nahakikisha viko safi kabla niende zoezi kwa sababu huwa naenda zoezi kila asubuhi ambapo naenda zoezi ya dakika ishirini hivi ampapo naenda nikimbie, ni rudi baada ya hapo ni ruke ruke juu kidogo kuhakikisha mwili wangu unakuwa mwepesi na imekuwa ni desturi yangu kila asubuhi kukuwa na ratiba ambayo inaniwezesha niweze kufanya usafi wa nyumba uwe, tayari kwanza kabla sijafanya kitu kingine chochote na niligundua tangia nianze kufanya hivyo maisha yangu yamebadilika sana kwa sababu hata kazi naenda mapema kwa ajili ya kuamka mapema na kujishughulisha na kazi zangu za asubuhi ambazo zinanisaidia hata kufanya akili inakuwa nzuri na nafikiria vizuri sana bila kukuwa na msongamano wa mawazo. Na nimegundua kitu kimoja ambapo kila asubuhi vile huwa naamka nioshe uso halafu nianze pengine kufanya usafi wa nyumba imenisaidia pakubwa katika kuwaza zaidi na kuwa msafi na hata imenisaidia afya yangu kwa nzuri. Kwa sababu tangia nianze kufanya usafi wa nyumba asubuhi kwa mapema na kuhakikisha kila kitu kiko sawa na nimeacha nyumba kama imengara na nimeenda kufanya zoezi. Hapo nimepata ufanisi mkubwa ambao umenisaidia hata kukuwa na afya nzuri. Hata sikumbuki ni lini nilikuwa mgonjwa mara ya mwisho kwa sababu ya kufanya kazi nzuri ambayo nilianza kufanya asubuhi. Halafu kitu kingine ambacho nimegundua kwa maisha yangu nilipoanza kuamka asubuhi kabisa na dakika kama thelathini kabla niweze kumshukuru mola nimeona mambo yangu mengi yameanza kufunguka kwa sababu kuna siku nilikuwa naamka hata siwezi mshukuru mola naamka tu naenda shughuli zangu hivyo niliona mambo yalikuwa yanakuwa magumu hata maono yangu ambayo nilikuwa nimeweka chini na lengo zangu na mipango zilikuwa zote zinaambulia patupu kwa sababu sikuwa namshirikisha muumbaji kwa kila kitu ambacho nilikuwa nakifanya lakini tangia nikuwe na ratiba ambayo inanielekeza asubuhi ni fanye usafi wa nyumba nihakikishe huwa ambazo ziko kwa kwa boma yangu zimepaliliwa nihakikishe kila kitu ambacho sijafanya nimekifanya kama vile niko na ngombe pia huwa inanilazimu niamke mapema sana kwa sababu ya kuwakamua wale ngombe ndiposa niweze kuweka maziwa pale kwa lango kuna lori ambaye huwa inakuja kukusanya yale maziwa ikienda kuuza na huwa naamka niamshe wafanyakazi twende kwa lori la ngombe tuanze kukamua nihakikishe wamemaliza kukamua, tumemwaga ile maziwa kwa ndoo, tumeweka pale kwa lango, kuhakikisha wale ambao wanakuja kuyabeba yale maziwa wanaipata kama iko tayari kwa sababu wanakuja mapema sana. Na hiyo yote imenisaidia katika kufanya shughuli zangu na kufanikisha mambo yangu mengi kwa sababu niko na wanyama wengi kwa boma, niko na ngombe, niko na kuku na lazima pia nikiamka nihakikishe wale kuku wamepewa maji wamepewa chakula cha kutosha ambacho kitawasaidia kukula kabla waongezee kingine. Halafu nihakikishe uchafu umetolewa kwa roli na ngombe uchafu umetolewa kwa boma ya kuku wamesafisha, wamepiga dawa na wametoa vizuizi vyote ambavyo pengine kama vitu vikalikali vinaweza umiza kuku na hata vinaweza umiza ngombe. Hapo ndipo niligundua kuamka mapema na asubuhi inanisaidia nafanya shughuli zangu zinakuwa nyepesi, hata nahakikisha mambo yote ambayo nafanya yako sawa, nahakikisha pia compound mzima imesafishwa, mahali ambapo ngombe zinalala zimesafishwa, ndiposa isiwe na magonjwa mengi ambayo yanashika ngombe wangu. Sasa baada ya kufanya hizo shughuli zote nafanya zoezi kama ya dakika ishirini hivi baada ya kufanya ile zoezi inanisaidia mwili wangu kuwa mwepesi hata nikienda kazini nakuwa na nguvu ya kwenda kwa kazi kwa sababu ya kuamka.